Naam tunda la ambalo mi hulipenda ni tunda ambalo liitua chungwa, miembe na pia miparachichi kwa mana huongeza damu mwilini ina madhini ambaye ina manufaa kwa mwili ya binadamu haswa na pia utuliza akilini.

Kile ambacho haswa hunipa motisha kule kazini ni kuwa na marafiki na pia tuzo ambazo wale ambao wameweza kutia fora kazi na ama wameweza kupata kazi kuntu wanazawadiwa. Hivyo basi mimi upata motisha apo na kuwa naroho ya kufanya kazi.

Tangu utotoni liki zangu ya ndoto imekua kuwa na angalau pesa nyingi ya kuwasaidia haswa zile familia sisizojiweza, mayatima na pia kujenga familia yangu kibinafsi.

Kila imara mimi upenda kula mayai asubuhi nanywa chai kahawa kwa mana kahawa enyewe uweza kutuliza akili ili iweze kuingia kazi ya siku navyo mimi hufanya kazi ya ofisini utuliza akili.

Kwenye kazi yangu mimi nataka kufikia kileleni mahali ambapo wafanyikazi wenzangu watakuwa wanaiiga mfano wangu kazi hii kama vile kutia bidii na pia kuongezewa cheo kazini na hiyo itawapa motisha na wafanya kazi na.

Hali ya hewa leo naona ipo vizuri, inaweza kuituliza akili, na pia kutokana na vumbi, mtu ambaye ametulia kwake kwenye sibileni, anaweza kupata hewa nzuri ambayo uweza ku kusukuma ndamu kwa ufasah na pia kiu.

Nyama ambaye naipenda zaidi ni nyama ya ndege ambaye ni kuku kwa maana ina madini kwenye mifupa, hujengwa na pia ina madini ambayo husaidia kukua kwa misuli zaidi nauweze kufanya kazi kwa haraka na kwa ufasaha.

Kazi ambayo niyoidhaminii zaidi ni kuwa rubani Kwa mana ukiwa rubani utatembea maeneo mengi ambayo hujwai kuwafikia na pia rubani ana akili nzuri ambayo huweza kumsaidia kazi ni na kupata hela nzuri.

Kwa mara nyingi mimi hutumia simu yangu kufanya kazi na pia kucheza gemu, na pia kusikiza mziki wakati wa mapumziko na pia kupigia watu simu kuwajulia hali, marafiki, na pia wazee wangu.

Mimi ni mtu kuamka mapema kujitayarisha ili kuenda kazini na pia kwa vile nikiwa nimejiratibisha kulala kwa masaa manane ni hivyo basi sifai kuipitisha Basi na muka mapema nifanya shughuli hapa na pale haswa ile ya ofisi.

Mimi husherekea likizo yangu kwa kuwa na familia kutembea ama kuzuru vile sehemu ambavyo ulikuwa umeahidi na pia kuwatembelea wagonjwa hospitalini na pia kutembelea watoto yatima haswa.

Mimi aswa napenda kuitazama mchezo wa soka Kwa maana kuna wachezaji maarufu ambao hunipa mimi mawaidha jinsi ya kucheza huo mpira na pia husisimua akili na kuituliza akili wakati ambapo aswa una mawazo akilini.

Naam mi hupenda kufanya kupata mafanikio kazini haswa ya kuongezwa cheo na pia kupata nafasi ya kuwatanamai ama kuwa kuwapa pongeza wale ambao wamefanya kazi kuntu kazini.

Muda wangu mbao niko mapumzikoni aswa anatumia kuwatembelea wafanyi biashara na pia kuwasaidia wale wasiojiweza haswa mayatima na pia muda wangu mbao nikobure napenda kucheza muziki kwa kutumia sanaa ya muziki kama vile piano.

Napenda shirika langu kwa maana hunipa mawaidha kama vile kutia bidii kwenye maisha na pia kujengana kima finikio na pia kikazi na pia kifedha.

Angalabu mimi hufua mara tatu kwa wiki, ili kunadhifisha unadhifu wangu kazini, na pia kufanya mandhari yako, mahali ulipo iwe usafi, na pia uwe na mvuto kwenye kazi yako.

Rangi ambayo mimi hupenda agalabu ni rangi ya nyeupe kwa maana inanadhifisha na pia huashiria amani kwenye nchi na pia mahali ambapo unakaa huleta unadhifu sahihi.

Naam mimi hupiga kura kwenye nchi yangu kwa masna ni inaendana na yale uratibu ambaye serikali imeweza kuitoa na pia huwezesha kuchagua viongozi ambao roho yangu imeipenda.

Jadi ambacho ni nakipenda ni maziwa mala kwa mana inajenga mwili na ufanya akili iwe na msisimiko mzuri Kwa mmana ina madini ambayo inaitajika kwenye mwili wa binadamu hasa.

Nchi ambayo ningependa kutembea ni uhispania na pia kule marekani kwa maana huwa na viona kwenye runinga kuwa nchi hiyo iko inapendeza haswa na ina madini ambayo unaweza kuiuza na kupata hela.

Aghalabu mimi mara nyingi hupenda kucheza na washirika wangu na pia nduguze kwa maana tunajengana kia akili kimaarifa kwa maana husaidia kuwa na akili ambaye imetulia na pia hutuweza wanguza.

Tabia ambayo mimi hupenda kuiga kwa wengine ni tabia yenye utu Tabia ya kusaidia watu Tabia ya kuwa nabidii kwenye maisha yako mwana utajikura hii Pate ela nzuri.

Ili kuweka afya nzuri, mimi hula matunda haswa, mimi hufanya zoezi kila na wakati, usikiza muziki wakati ambapo nakwa mfano una mawazo mingi ili kujituliza.

Mimi hupenda kuangalia wanyama nyumbani, na pia napenda kuwatembelea wakongwe, haswa wasee ambao hawajiwezi tena, na pia kuwasaidia mayatima kule nyumbani.

Naam nimeweza kutembelea bahari hindi pahalili ambapo unweza kujibarizi kutuliza akili pia kutuliza mawazo pia ni pahala pazuri ambapo unweza kula chakula ambacho una kihitaji Pia kuogelea kwenye bahari ina mvuto zaidi.

Naam mimi hufahamu majirani wangu kwa maana kila na wakati huwa waja kuomba msaada kwangu ama kwa wakati mwingine mimi huenda kwao kuomba msaada na pia tunasaidiana kujengana kimaarifa Kwa pamoja.

Muziki ya aghalabu ambaye mi hupenda kusikiza ni pamoja na zile za maabadi ama ukipenda kanisani kwamana huburudisha, hujenga imani, utuliza mawazo pia hueleza jinsi, maumbile yalivyokuwa tangia siku za enzi.

Shughuli yangu ya siku ya mvua ni kuwa mimi huenda kuangalia mifugo kama vile ng'ombe kuwachotea maji ambayo ningeweza kutumia kuosha vyumba vyao vya kulala na pia kuingia shambani kupanda mazao kama vile mahindi na pia mparachichi ambao humea haswa huhitaji wa mvua.

Wazo langu kuwa ambalo ninalo siku ya leo ni kuwa na upatapo pesa uweza kutumia vizuri haswa leo ni siku ya Alhamisi ambapo watu hupenda kusherekea kunywa vileo hivyo basi kama umepata hela zako basii itumie kwa njia ipasavyo nao.

Miradi mpya yangu ya kazi mimi huanza kwa kufuatilia ula utaratibu ambao utakua umepewa na pia kuyapanga kazi yako kwenye mjalada au karatasi kwa vile ambavyo utavifanya hili uwe na uratibu upasavo.

Naam wiki yangu ya kazi mimi hupanga vizuri Kwa kuanzia jumatano adi ya alhamisi ambapo kwayo kazi ambayo nitakuwa nimeiandika wikendi nitaifuatilia kwa mpangilio mzuri kwa mfano kuamka jumatano ya kuenda kazini, kurudi jioni kuangalia mifugo na pia kusaidia familia kama utakuwa umepangia kuenda kuwatembelea wasiojiweza unaenda na huo ndio uratibu wangu kila wiki ya kazi.

Naam baada ya siku yangu ndevu, mimi huingia kwenye chumba changu cha mazoezi. Nafanya mazoezi kama vile gym, kuvuruta kamba, na baada ya hapo naenda kwenye bafu naoga na maji baridi na baada ya hapo mimi huenda kusikiza mziki na pia na familia na huburudisha akili kujituliza.

Mimi hasa hupenda kuenda madukani Jumamosi yaani weekend kwa maana muda huo nitakuwa nimaitenga pesa yangu ambaye nitakuwa nimeipata wiki nzima na kufanya kile vile ambavyo familia kinaweza kuhitaji katikati ya wiki kama vile sukari mafuta ambaye hutumika kwenye upishi.